Ndiyo nawafahamu majirani zangu lakini si kwa mana ya kujua majina yao yote au ratiba zao za kila siku. Na wafahamu kwa namna ile ya kibinadamu zaidi kwa ishara ndogo ndogo, kwa salamu za macho na kwa ukimya unaoshirikishwa bila makubaliano. Kuishi karibu na watu hunifundisha kuwa uhusiano auhitaji kuwa wakina kila wakati ila uwe wa kweli. Kuna jirani ambayo humuona kila asubuhi akifagia eneo la mbele ya nyumba yake, atuzungumzi sana lakini kwa heshima fulani katika jinsi tunavyotabasamu kila tunapokutana. Tabasamu hilo lina maana zaidi kuliko mazungumzo marefu. Ni kama kusema ninakuona na ninatambua uwepo wako. Katika dunia yenye harakati, hutambulika hiyo ni zawandi ndogo lakini yenye uzito. Ninawafamu pia kwa sauti zao kwa nyumbani ambayo kila jioni muziki laini hupenya kupitia madirisha. Sijui muziki huo ni wa nani lakini umejipachika katika kumbukumbu za jioni zangu. Unanipa hisia ya kwamba siishi pekee yangu. Kuna maisha yanayoendelea pande zote kila moja ikiwa na hadithi yake. Kuna sauti za watoto wakicheka, mbwa wakibweka na wakati mwingine sauti za mabishano, zinazokumbusha kuwa kila nyumba ina furaha na changamoto zake. Ukarimu wa majirani hunipa msomo, masomo mengi kuhusu mipaka, nawajua kiasi cha kutosha kujali lakini pia naheshimu faragha yao. Sihitaji kujua kila kitu ilikuwa jirani mwema. Wakati mwingine kuacha mtu awe na nafasi yake ni aina ya heshima, na pale ninapo hitaji msaada mdogo kama kukopa kitu cha haraka au kuuliza swali, ninafanya hivyo kwa unyenyekevu, nikijua kuwa, siku moja nami nitaombwa. Kuna nyakati ambapo mazungumzo mafupi hugeuka kuwa kumbukumbu, kukutana getini au mlangoni, kuzungumza juu ua hali yahewa, bei za soko, habari za mtaa, mada ndogo, lakini ndani yake kuna ujenzi wa uaminifu. Taratibu majirani wanaacha kuwa watu wasiojulikana na kuwa sehemu ya mazingira yako ya usalama. Unajua kuwa ukitoweka na jambo kuna mtu karibu atayesikia sauti yako. Nawafahamu majirani zangu pia kwa yale wasiyoyasema. Kuna jirani aliepoteza mtu wake wa karibu. Hatukuzungumza sana kuhusu hilo lakini ukimya wake ulibeba uzito. Ninatambua kuwa wakati mwingine msaada mkubwa si maneno bali ni uwepo wa heshima, kuacha chakula mlangoni, kuuliza kwa upole kama yuko sawa, au kumpa nafasi ya kupumua bila maswali mengi. Kuishi karibu na wengine, kunanifundisha uvumilivu. Si kila mtu ana tabia nitakazopenda, kuna kelele, kuna kutoelewana, kuna siku unataka kuwa peke yako, lakini kuna pia fursa ya kujifunza kuishi pamoja bila kupoteza utu wako. Majirani hunikumbusha kuwa jamii kamilifu. Lakini ina dhamana kubwa kuliko upekee uliojitenga kabisa. Kadri muda unavyopita nawafahamu majirani zangu zaidi kwa jinsi wanavyonifanya nijisikie kuliko kwa vile wanachokifanya. Kunapokua na usalama wa kimya msaada wa dharura na heshima ya kila mmoja. Najua niko nyumbani, nyumbani si kukuta tu ni watu wanaoishi karibu nawe hata kama mahusiano yenu ya mbali kwa kiasi fulani kwa hivyo ndivyo, wanafahamu majirani zangu kwa njia ya polepole ya kibinadamu na ya kweli. Sio kwa undani wa kila hadhi yao, bali kwa uwepo wa katikati maisha yangu ya kila siku na katika kufahamiana huku kwa kiasi, ninajifunza kwa jamii hujengwa si kwa makubwa bali kwa vitendo vidogo vinavyorudiwa kila siku.

Asubuhi inapofika kinywaji ninacho kipenda si kwa sababu ya ladha yake tu bali kwa sababu ya hali kinayo niletea. Napenda kunywa chai ya tangawizi yenye limau kidogo si kali sana si tamu kabisa kiasi ni kinywaji kinacho niamsha pole pole kama mtu anayeguswa naye guswa bei gani kwa upole badala ya kuitwa kwa kelele. Ninapokunywa chai hiyo ya asubuhi huwa si harakishi naipenda si harakishi. Naipenda asubuhi kwa sababu ni muda ambao dunia bado haija anza kunidai mengi. Kikombe cha chai kinakua kama daraja kati ya usingizi na uhalisi. Joto lake linapo guza mikono yao. Ninahisi mwili ukianza kuamka taratibu. Arufu ya tangawizi hunifanya nipumue kwa kina. Kama kwamba mapafu yanapumua zaidi kuliko kawaida. Chai ya tangawizi inanipa hisia ya kusafishwa kwa ndani. Sio tu tumbo bali hata akilini inanifanya nijisikie tayari lakini sio kwa msukumo mkali. Sifurahi vinywaji vinavyo niamusha kwa ngafla asubui. Napenda vile vina nipa nafasi ya kuingia kwenye siku kwa heshima. Tangawizi ina ukali wa upole. Ina kukumbusha kuwa uko hai lakini au kupiga kelele. Limau linaongeza kitu cha ziada. Ladha yake ndogo ya uchachu hunikumbusha uwiano maisha yana utamu na uchachu kwa pamoja. Tone ndogo tu linatoosha halitawaliwi chai bali linakamilisha. Kila funda lina nifanya nijisikie kama nimechagua kujitunza. Hata kabla sija anza kusikiliza, kushughulika na dunia. Asubui ninapo kunywa kinywaji hiki mara nyingi niko kimya. Huwa siangali simu mara moja. Ninakaa tu labda karibu na dirisha. Nikiangalia mwanga wa asubui ukibadilika. Chai inakua mwandani mwangu wa kwanza wa siku hakiniulizi maswali. Hainilazimishi kufika mbele sana. Inaniongoza tu kukaa pale dakika chache nikiwa mimi. Asubui ninapokunywa kinywaji hiki, mara nyingi niko kimya, huwa siangali simu mara moja inakaa tu, labda karibu na dirisha nikiangalia mwanga wa asubui ukibadilika. Chai, inakua mwandani wangu wa kwanza wa siku. Hakiniulizi maswali, hainilazimishi kufikiria mbele sana, inaniongoza tu kukaa pale dakika chache nikiwa mimi. Ninapenda pia ukweli kwamba kinywaji hiki ni rahisi akihitaji mashini wala maandalizi magumu. Maji ya muto tangawizi limau ndio tu unyenyekevu wake unanivutia. Unanikumbusha kuwa mambo mazuri maishani mara nyingi haya hitaji ungumu. Wakati mwingine tunacho hitaji ni vitu vya msingi vilivyofanywa kwa uangalifu. Kuna siku ambazo asubui huwa nzito mawazo yanakua mingi au usingizi hau kuwi mzuri. Katika siku hizi chai hii hunipa faraja. Sio kwa sababu inatatua matatizo yangu. Bali kwa sababu inanipa mwanzo mzuri. Kama kusema ata kama siku itakuwa ndefu umeanza vizuri. Mwanzo huu wanguvu kuliko. Lakini pia kuna siku za furaha zile ambazo unaamka ukiwa mwepesi. Katika siku hizo chai hii, huniongezea tu hali hiyo nzuri. Inakua sehemu ya shukrani ya kiumbe linakua kama kukubali zawadi ya siku mpya bila kukuchukulia poa. Kwa hivyo kinywaji ninapo chopenda kunywa asubui si tu kwa ladha bali kwa maana yake. Chai ya tangawizi yenye limau inanisaidia kuingia kwenye siku nikiwa mtulivu makini na mwenye heshima kwa nafasi yangu. Nikumbusho kwamba kabla sijatoa nguvu zangu kwa dunia, ninaweza kuanza kujipa mimi mwenyewe kitu cha joto cha kweli na cha kuni jali.

Mbabadiliko kazini yananishambulia kwa tahathari. Ninayashambulia kwa tahathari, sii kwa hofu wala si kwa pupa. Nimejifunza kwamba mbabadiliko hayaji kama adui aliyepiga hodi mapema. Maranyingi huingia kimya kimya yakiwa yamevaa sura ya utaratibu mpya. Mfumo ulioboreshwa au mikakati wa kampuni. Njia ninayochagua kuyabadili huanza ndani yangu kabla hata sijaanza kuyatekeleza kwa vitendo. Hatua ya kwanza kwangu ni kukubali hisia zangu. Sijifanyi shujaa wabadia kama ninahofu, ninairuhusu. Kama ninachanganyikiwa, nalikubali hilo pia. Mabadiliko kazini ya naeza kutisha usalama wa mtu. Na fasi yako, na ujusi wako hata utambulisho wako wa kazi. Kujifanya hayani komoi, hayani fanyi, nipoteze nguvu zaidi. Lakini nikiya kubali kimya kimya ninapata nafasi ya kuyachambua kwa akili tulivu. Baada ya hapo na chagua kusikiliza kabla ya kuhukumu. Mabadiliko mengi huchukiwa si kwa sababu ni mabaya. Bali kwa sababu hayajaeleke, hayajaeleweka. Ninajiuliza kwanini haya mabadiliko ya naletwa. Tatizogani yana jaribu kutatua. Ni kielewa sababu hata kama sikubaliani nayo, ni nakuwa katika nafasi nzuri ya kuyakabili kwa busara badala ya hasira uelewa hunipa mwelekeo. Kisha na jitathmini kwa uaminifu na angalia ujuzi wangu, mtazamo wangu na mienendo yangu ya kazi. Mabadiliko ya napo nikuta huwa nikioo kinachoonyesha maeneo ambayo nilikuwa nime yazoea kupita kiasi. Badala ya kuyachukulia kama tishio na jaribu kuyaona kama swali linalo niuliza. Je, bado ni kika ninakua au ni mekwama. Swali hilo linauma kidogo lakini linaamusha ari ya kujifunza. Ninapokabiliwa na mabadiliko kazini najipa ruhusa ya kuwa mwanafunzi tena. Hili si rahisi hasa kama umekuwa kazini kwa muda mrefu na watu wanao kutazama kama mtu anayejua kila kitu. Lakini nimegundua kuwa unyenyekevu wa kuuliza kujifunza au pia na hata kukosoa hunipa nguvu kuliko kujifanya mtaalam asiye hitaji msaada, kujifunza hunipa udhabiti wa hali baada ya kuachwa nyuma. Pia ninachagua kuzungumza kwa busara kama kuna jambo sielewi au lina niitia wasiwasi nalileta mezani kwa heshima, sishambulii watu na shughulika hoja maswali ya wazi na uhusiano kuepuka kujijenga jenga hadi kichwani ambazo mara mingi huwa mbaya kuliko uhalisi. Wakati mwingine unagundua kuwa wengine pia wanahofu kama yako na hilo huleta mshikamano. Katika mabadiliko na jitahidi kulinda mtazamo wangu wandani. Siwezi kudhibiti maamuzi yote ya uongozi lakini naweza kudhibiti jinsi ni navyoitikia. Nikiwa na mtanzamo wakujilinda kupita kiasi kila kitu huonekana kama shambulizo. Lakini ni kichagua mtazamo wa kujifunza hata mabadiliko mangumu hubeba somo fulani. Hilo halimaanishi na kubali kila kitu kimya kimya. Bali nachagua kutokuwa kuharibiwa na hali. Ni na njifunza pia kutofungamana sana na njia moja ya kufanya mambo. Kazini tabia na mfumo hutupa faraja lakini mabadiliko hunivunja kwenye eneo hilo la faraja badala ya kushikilia ndivyo tulivyo kuwa tunafanya na jaribu kuuliza je kuna njia bora zaidi. Wakati mwingine jibu ni ndio, wakati mwingine ni hapana, but kuuliza hunipanua akili. Muhimu zaidi ni nakumbuka kuwa kazi ni sehemu ya maisha, si maisha yote. Mabadiliko kazini hayapaswi kunifuta utu wangu. Ninatunza maisha yangu nje ya kazi, afya mahusiano na muda wa kupumua. Mizizi hiyo hunisaidia nisi tiki sike sana kazini. Hukuja dhamana yako haitegemei mabadiliko.

Ninachopenda kuhusu mtaa wangu si jambo moja kubwa linalovutia macho ya watu wa mbali. Bali ni mkusanyiko wa vitu vidogo vinanifanya niwe mahali pakuhisi nyumbani. Mtaa wangu hauna makelele ya umarufu wala hauna sifa za kipekee zinazo tajwa kwenye ramani lakini huna roho na hiyo roho ndiyo inayoipenda zahidi. Kwanza kabisa napenda mwendo wa maisha wa mtaa wangu, hauko na haraka sana wala kusinzia kupita kiasi. Asubuhi kuna watu wanao amka mapema, wengine wakifungua maduka, wengine wakitembea kwenda kazini. Kuna salamu za haraka. Asubuhi njema, zisizo na shinikisho la mazungumzo marefu. Mwendo huu hunifanya nijisikie niko mahali ambapo watu wanaishi maisha ya halisi si ya kuigiza. Napenda sauti za kawaida za mtaa wangu, sauti za watoto wakicheka mchana, muziki wa mbali kutoka kwenye nyumba fulani, pikipiki ikipita au muuzaji, akiita bidhaa zake. Sauti sisi kelele ni muziki wa kila siku unaonipa hisia ya kuwa sehemu ya kitu kikubwa zaidi. Ukimya kamili ungekuwa wa haja pa hapa. Sauti hizo hunikumbusha kuwa kuna uhai unaoendelea hata nisiposhiriki moja kwa moja. Watu wa mtaa wangu pia ni sehemu kubwa ya ninachopenda. Sio kwamba tunajuana kwa undani sana, lakini kuna hali ya kutambiana, kuna mambo, kuna mama mboga anayejua ninachopenda hata kabla sijasema, kuna mzee anayekaa inje jioni akiangalia watu wakipita kwa macho ya utulivu, kuna vijana wanaocheka kwa sauti bila kujali dunia inawatazama aje. Utofauti huo hunifanya ni hisi kuwa mtaa wangu ni kioo cha maisha yenyewe. Ninapenda pia urahisi wa vitu. Duka ndogo liko karibu, kahawa ya asubuhi haiko mbali na huduma nyingi ziko ndani ya umbali wa kutembea. Urahisi huu hunipa uhuru wa kutoharakisha maisha kupita kiasi. Nikiweza kutembea badala ya kukimbia au kuendesha na hisi nimechagua utilivu kwa hiari. Kuna hisia ya usalama wa kimya katika mtaa wangu, sio kwamba hakuna changamoto au matatizo, lakini kuna uangalizi wapamoja. Mtu akipiga kelele usiku watu husikia, mtoto akilia, kuna mtu ataejua, hisia hii ya kuonekana na kutambuliwa hunipa amani, inanifanya nijue kuwa niko mahali ambapo kutojulikana kabisa si jambo la kawaida. Napenda pia jinsi mtaa wangu hubadilika kulingana na muda. Asubuhi una sura ya kazi na harakati, mchana una joto na uvivu kidogo, jioni unakuwa wa polepole. Watu wakirudi nyumbani, vitu vikitolewa inje, mazungumzo yakianza kwa sauti ya chini usiku. Mtaa unanyamaza taratibu, ukiwa kama umechoka baada ya siku ndefu, mabadiliko haya hunipa hisia ya muda kupita kwa njia ya asili. Kuna kumbu kumbu pia kila kona ya mtaa, mtaa wangu unahadithi hata kama sijizui zote, njia ninayopita mara nyingi inanirudisha kwenye siku fulani, mazungumzo fulani au hali fulani ya moyo. Mtaa unakua kama shajara ya kimnya ukihifadhi nyakati za furaha, uchovu na matumaini. Muhimu zaidi napenda kuwa mtu, mtaa wangu haujaribu kuwa kitu ingine haujaribu kuwa wakifahari sana wala wakuvutia macho kwa nguvu. Unajiruhusu kuwa halisi na katika uhalisi huo ninajikuta nikiwa huru kuwa mimi mwenyewe. Na vaa nilivyo, natembea kwa mwendo wangu, naishi kwa sauti yangu. Kwa hivyo ni nachopenda kuhusu mtaa wangu ni huu. Unanipa nafasi ya kuishi maisha ya kawaida bila kunifanya nijisikie kidogo. Ni mahali ambapo siku zinapita bila kelele nyingi lakini hazipotei. Na kwa mtu kama mimi hilo ni jambo la thamana sana, kuwa na mahali panapo kukubali kimya kimya kila siku.

Baanda ya siku ndefu napumzika kwa njia ambayo inanirudisha kwangu mwenyewe sifanyi mabadiliko ya gafla kutoka kwenye siku kuenda kwa sasa napumzika. Najia mwili wa na akili vina itaji mpito. Kama jua lina vio itaji machwea kabla ya usiku kuengia. Kwa hivyo, mapumuziko yangu uansa taratibu kwa vitendo vidogo lakini vienye mahana. Atua ya kwanza hua ni kuvunja mwendo wa siku. Ni kifika nyumbani hau ni napopata nafasi ya kupumuzika na najitenga kidogo na kilele. Na nyamazisha simu au na iweka mbali kwa munda. Sia kwa sababu simu ni mbaya. Bali kwa sababu siku nzima imekua ikini vuta kutoka pande sote. Napumuzika kwa kuwacha kuvutwa dakika chache za kimnya unifanya nihisi kama nimeweka muzigo chini. Kisha napenda kubandilisha mazingira ya mwili wangu. Natoa nguo za kisa kazi na kuvaa kitu chepesi laini. Kitindo hiki kinaonekana kidugu lakini kinangufu kubwa. Ni kama kuambia mwili sasa uko salama unaeza kupumuzika. Wakati mwigine naosha uso kwa maji ya ufuguvugu na ubaridi kidogo. Insia hiyo unikatiza kabisa kutoka kwenye mawazo ya mchana. Napumzika pia kwa kupumua kwa maksudi. Siyo yoga kamili wala mbinu nkumu ni kuvuta pumzi ndefu kuhishikilia kidogo alafu kuiacha taratibu. Na kufanya hivyo mara chache nikiwa nimekaa hau na nimelala. Kila pumzi unifanya nihisi mvuto, mvuto ukipungua mabegani, shingoni, hata kichwani. Niaja ujisi pumzi raisi inaweza kubeba uponyaji mkubwa. Baanda ya hapo, napenda kufanya kitu kisicho na sinikisho. Kusikiliza mziki wapolepole au kusoma, kurasa, chache sa kitabu, kisicho itaji kufikiri sana. Wakati mwingine ni kuangalia nje hanga likibandilika. Mwanga wajioni hautaza majirani zikianza kuwaka sitafuti burundani ya kunisisimua na tafuta ili ya kunituliza. Unasiku ambapo na kupumzika kwa haraka, harakati nyepesi. Kutembea kwa utulifu, kunjinyoosha kidogo au kufanya kazi ndogo za nyumbani bila haraka. Harakati hizo unisaidia kutoa mvuto uliokwama mwilini. Siku ndefu maranyingi uacha, uacha mwili ukiwa umebeba stress bila sisi kutambua na mwendo wa pole pole unisaindia kuachia. Napumusika pia kwa masungumzo ya kwili lakini siya kulasemishwa. Kana niko na mtu ninayejiisi salama naye. Tunaweza kusungumuza kwa sauti ya chini, si ya kulalamika sana kuhusu siku. Bali kushirikiana uwepo wakati mwingine hata kuko kimya pamoja kunatosha ukimnya wapamoja unangufu kuliko maneno mengi usiku unapokaribia napenda kupunguza mwanga wa kelele taa kali unifanya akili ibaki na macho nikipunguza mwanga mwili unansa kuelewa kuwa ni wakati wakupumuzika zaidi. Hata mawazo upungua makali, upungua makali. Ni kama kuandaa hathi ya usingisi mapema bandala ya kuanguka, kitanda nikiwa bando nakimbia kiakili. Kabla sijalala maranyingi nafanya kitu kimoja muhimu sana na njitambua, najikumbusha kuwa ni mefanya nilichoweza kwa siku hiyo. Sipimi siku kwa ukamilifu bali kwa uwaminifu. Kama kuna kitu sikumaliza na njiya hidi nitakikabili kisho. Kitendo cha kuji samehe ndicho kinachoni ruhusu kupumuzika kwili. Bila msamaha huo, hata kitandani kizuri akiwezi kunipa amani. Ni namwisho kabisa na pumuzika kwa kukubali uchofu wangu. Sijipigi fita kwa kuchoka. Na chukua uchofu kama ishara ya kuwa nimeishi, siku, nimenjitolea, nimenjaribu, ninaponjilaza na jiruhusu kuzama kwenye mapumuziko bila hatia. Usingizi unakuja siku.

Kama nigechagua mji mmoja duniani abao nigependa kutebea kwa migu bila haraka, nigechagua Instabal. Si kwa sababu ni maarufu tu. Bali kwa sababu ni mmoji unoishi kama mzunguko marefu, kati ya nyakati, tamanduni na roho sa watu. Istabal si mahali pakuona haraka ni mahali pakusikiliza kwa miguu. Nigependa kutembea Instabal asubuhi mapema, wakati njua linansa kuguza majengo ya kale kwa upole. Barabara zake zinaistoria ilio kanyangiwa na mamiliuni ya miguu kabla yangu. Ufanyibiashara, wasafiri, watawala, waumini na watu wa kawaida walio kuwana doto zao dogodogo. Kutembea pale kungehisi kama kuingia kwenye kitabu ambacho kurasa zake bando zinaandikwa. Kitu kinachonivutia zaidi, ni kuwa Instambaru iko katika dunia ya pili. Ulaya na Asia. Kutembea mji huu kungekua kama kutembea kati ya mitazamo miwili ya maisha. Upande mmoja una majengo ya kali ya kifalme, msikiti mkubwa yenye utulivu wa kina na upande mwingine una mitaa yenye harakati kahawa ndogo na vijana wanaocheka wakizungumza lugha mchanganyiko. Nikependa kuingia kuhisi mchanganyiko huu bila mtu kunieleza ni kuruhusu, nikiruhusu miguu yangu ichaguwe njia. Ningependa kutembea karibu ni boss baras. Nikisimama mara kwa mara kuangalia maji yanavyo guz ya na yo ganisha bahari mbili. Kuna kitu cha kutafakari sana kuhusu maji yanopita kati ya bara mawili. Ya na kumbusha kuwa mipaka mingi ni ya mawazo tu. Niketembea pale ningefikiria maisha yangu mwenye. Nilipotoka, niliposasa na ninapo kuenda. Miji mizuri ufanya hivyo. Inakufanya ujiulize maswali bila kulazimisha majibu. Mitindo ya maisha ya watu wa Istambalo inanivutia apia. Ningependa kutembea mitaani nikiona watu wakinywa chai kwa utulivu, wakizungumza bila haraka kana kwamba muda unaehishimu tofauti pale. Ningependa kukaa kwenye kiti cha plastiki nje ya duka dogo nikiangalia watu wakipita. Nikihisi kuwa hata kama mi nimgeni, sihitaji kueleweka sana ili kukaribishwa. Kutebea Instambal kungekua pia safari ya arufu na sauti. Arufu ya mikate mipya, kahawa nzito, viungo na hewa ya bahari. Sauti za watu wasala zikichanganyika na kelele za sokoni. Honi za magari na vicheko vya watu. Nigependa kutembea bila ramani. Nikipotea kwa makusundi kwa sababu kuna minji na ambayo kupotea ni njia ya saahii kujua. Jioni ningependa kutembea tena wakati mwanga wa jua inabandilika na mji, unaanza kupumua kwa namna tofauti. Taa sinapo waka pole pole mazungumzo ya nao kuwa ya nchini na barabara sinaja maisha ya bahanda ya kazi. Nigependa kuhisi uchofu mzuri wa miguu, ule unaosoma umeishi siku vizuri. Lakini saidi majengo na madhara ningependa kutembea Istambal kwa sababu ni muji unaokubali tofauti bila kuomba rathi. Ni wakidini na wakisiasa, wakale na wasasa, wakimya na wakilele. Vyote kwa wakati mmoja. Kutembea huko kugekua somo la kukubali kwa binandamu anaweza kukuwa vitu vingi bila kupasuka. Kwa hivyo, ningesema kwanini ningependa kutembea. Istambal? Jivu langu lingekua hili, ningependa kutembea mji unaoniruhusu kupunguza mwendo, kufikiria kwa kina na kunjisikia ndogo, lakini si asiye na maana. Mji unaonifundisha kuwa istoria aiko kwenye makumbusho pekee bali, iko kwenye barabara tunasosikanyanga kila siku. Kutembea Instabali kusinge kuwa likizo tu kungekua masungumuzo ya kimya kati ya angu na dunia na huo ndio aina ya muji ngependa kutembea.

Njia ninayopendelea kutumia kila siku si jambo la kipekee kwa macho ya mtu mwingine lakini ni sehemu ya kitaalam na kihisia ya maisha yangu. Sio tu kuhamia kutoka sehemu moja kuenda nyingine bali ni njia ya kujiandaa kutafakari na kuunganisha kila kitu kilicho ndani ya siku yangu. Kwa hiyo, si kusema natumia gari au natembea bali, jinsi ninavyoshughulikia kila hatua ya safari. Asubuhi mara mingi napendelea kutembea kwa kutumia baiskeli kwa umbali mfupi hii si kwa sababu ni mbandala wa kifedha au ya mazingira tu bali kwa sababu ninaweza kupata muamko pole pole mwili unaanza kuamka na mapafu yanapanuka na akili inapokea mwanga na sauti za dunia zinazozunguka. Wakati mwingine kwa dakika chache za mapumziko kwenye daraja au mtaa najikuta nikitafakari kuhusu siku iliyopita kuandaa akili kwa siku mpya na hata kujiuliza maswali madogo. Leo nitajaribu nini? Kama umbali ni mrefu napenda kutumia usafiri wa umma. Hapo ndipo jinsia ya binadamu inachanganyika na ya wengine. Basi au treni si tu usafiri wa mwene ni usafiri wa macho na akili. Wakati wa kusimama au kukaa kwenye kiti kidogo, kuna fursa ya kuangalia dunia, watu tabia zao na sura zao, kuna mchanganyiko, wa hofu, furaha, umakini, na uchungu kidogo. Napenda jinsi unapokuwa mbali na madirisha ya treni au barabara ya basi. Unaweza kuona maisha yanayopita bila kuchagua, lakini ukishirikiana kidogo. Njia ninazochagua kila siku pia ni fursa ya kutuliza akili kusafiri aina ya maisha ya haraka. Kila wakati mara nyingine ni safari ya kimya. Hapo ninasoma kidogo kwenye simu nasikiliza muziki wa kupumzika au hata kuzingatia kidogo sauti harufu na mwanga unaopita. Usafiri unakua safari ndogo ya ndani. Ni muda wa kuunganisha mawazo na mwili. Hii si kama kazi tu ni kama daraja kati ya maisha ya nyumbani. Lakini si kila wakati ni kimya. Kuna siku usafiri unachagua matatu za kifoleni, pikipiki, magari yanayosimama. Lakini hata wakati huo nimejifunza kutumia muda huo kujenga subira na uangalifu. Ukimya kidogo hata harakati zinazofuvuga zinaweza kuwa sehemu ya darasa la maisha. Kujifunza kutokasirika haraka kusimama bila msukumo na hata kucheka na jambo ndogo linalokushangaza hii inafanya kila siku kuwa ya kipekee hata kama njia ni hile hile. Mara nyingi napenda mchanganyiko asubuhi ni baiskeli na kutembea mchana ni treni jioni ni mabasi au kutembea tena. Mchanganyiko huu hufanya akili isikauke kwenye kioleza kimoja napenda kuona mji mitaa majengo na watu wakipita kwenye njia tofauti kila siku. Kila njia ni historia, kila njia ni simulizi ndogo. Ni muhimu zaidi, ni muhimu zaidi njia zinazotumika kila siku huchangia uhusiano wangu si tu. Si tu kufika kazini au nyumbani bali kujua kwamba kila hatua ya usafiri ni sehemu ya siku. Ni funzo ya kupumuzika kidogo kabla ya siku kuanza kwa uzito au kuachia mawazo kidogo baada ya siku nzito. Njia usafiri haijilishi ni gani baiskeli au miguu bali ni jinsi inayopata nafasi ya kunitia mawazo nikihisi mwili wangu na kuona dunia ikibadilika.